Rangi yako unayoipenda zaidi, napenda rangi ya kijani. Inakukumbusha nini? Inanikumbusha mazingira, ukitoka kwenye nyumba, ukiangalia mazingira. Miti, mimea, nyasi, utaiiona ni rangi ya kijani. Kitu chochote unachomiliki kwa rangi hiyo ni naunguo ya kanisa, ambayo inarangi ya kijani. Inakufanyaje uhisi, inanipea hisia za utulivu. Ni wapi unona rangi hii mara nyingi zaidi. Nile vyo sema mwanzo ni rangi hii ipo kwenye mazingira. Miti mimea nikijani.